Mfanyibiashara maarufu nchini Kenya ni jim nambari ambaye alipokea zaidi ya milioni mia tisa baada ya kuuza hisa zake milioni hamsini katika kambuni ya bima ya Britam.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni swala la maoni lakini wengi wanamuona Karimu Abdur kama mmoja wa bora zaidi alikuwa mchezaji wa NBA kwa miaka ishirini akashinda taji sita la NBA na kuwa mchezaji bora zaidi wa mpira wa kikapu kwa wakati.